Uwa ninafanya mazoezi ya mwili mara ine au mara tano kwa wiki. Hasa Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, na Ijumaa au Jumamosi. Siku zozote sio kila siku. Unapanga siku mbili ama tatu za kupumzika kwa wiki ili misi iwe na nafasi ya kujirekebisha aina ya mazoezi ninayo yafanya ni kama kadio, ambayo ni maratatu kwa wiki, nguvu ambayo ni marambili au maratatu kwa wiki, unyumbufu na utulivu pia.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu hunipa hisia ya utulivu, amani na kunifanya nijisikie huru kama anga au bahari. Pia ni rangi inayonisaidia kufikiri kwa utulivu. Mbali na kunipa utulivu, rangi ya blue pia inanifanya nijisikie na matumaini na usawa wa mawazo naipenda kuiona kwenye mavazi, hasa mashati au jaketi kwa sababu inanifanya nijiamini.

Kwa kujiandaa kwa mkutano, kwanza huwa nasoma ajenda na kuelewa mada zinazo zungumzwa, kisha hutayarisha maandishi au maelezo unayo hitaji kushiriki, kama vile takwimu au hoja muhimu. Kabla ya mkutano, hufanya mazoezi ya kuzungumza kimya au kwa sauti kuhakikisha maneno yako ni wazi na yenye kuelimisha, mwisho kukagua vifaa vyako kama kompyuta, kalamu au karatasi ili kila kitu kiwe tayari. Hiyo tufanye mkutano uwe mzuri na unaendeshwa kufanisi.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na subira na kudumisha udhabiti. Maisha mara nyingi huja na changamoto zisizotarajiwa, lakini kwa kuwa na subira, mtu anaweza kutafakari vizuri, kufanya maamuzi sahihi na kuepuka kufanya haraka jambo lisilo sahihi. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini, kwani kila mtu anaweza kutoa mtazamo mpya unaosoidia kuhusu kimaisha.

Kujenga mausiano mazuri na wafanya kazi wenzangu ni jambo muhimu sana. Nafanya hivi kwa njia kama kuonyesha heshima na kuheshimiana, kueka mawasiliano wazi na ya eshima, kushirikiana na kusaidiana, kuwa mnyenyekevu na mkarimu, kujenga uaminifu, kushiriki katika shuguli za kijami, pia kuzingatia hisia za wenzangu.

Mambo yanayonipa motisha kazini ni kama kufanikisha malengo ya kibinafsi, kukua kielimu na kitaaluma, kutimiza mambo yenye maana, kujivunia mafanikio yangu, kupongezwa na malipo, kukuzwa au nafasi ya juu kazini, kutamblishwa na heshima na mazoea mazuri ya kikazi.

Kinacho nipa furaha ni kutokana na mafanikio ya kibinafsi, pia kutokana na uhusiano mzuri na watu. Kama vile, kuwa na watu ninaowapenda karibu, kushirikiana, kusaidiana, au kucheka pamoja, huchangia sana katika hali ya furaha. Furaha pia hutokana na kujieleza na kujikidhi. Kufanya kile ninachopenda, kujihusisha na kazi au hobi inayo nipa maana, na kujifunza ujuzi mpya, huniongeza furaha.

Mafunzo ambayo yamenisaidia kazini ni mafunzo ya kompyuta na teknolojia ya habari, mafunzo ya mawasiliano, mafunzo ya usimamizi wa wakati na miradi, mafunzo ya kitaaluma, mafunzo ya uongozi na timu, mafunzo ya kibiashara na ujasiri ya mali na mengine.

Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ya burudani, kujifunza, ushirikiano na pia inanipa furaha ya kukabiliana na changamoto na kuzishinda. Michezo ninayo ipenda ni kama Mario Kart au FIFA wakati nikiwa na marafiki.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni ujuzi nilio jifunza kwa mazoezi ya makosa. Kwanza kabisa ninajenga msingi wa usikivu makini nikishirikiana na timu muhimu kwangu ni kusikiliza wazo la kila mtu kikamilifu kabla ya kutoa mchango wangu pili najitahidi kuwa wazi na mwenye kushirikisha mawasiliano, mawazo yangu kwa ufasaha. Na pia nakua tayari kubadilisha mtazamo wangu nikiwasilisha na hoja bora.

Napenda kutumia Wi-Fi zaidi ya data ya simu hasa kwa sababu ni haraka, ya kudumu na mara nyingi haina gharama nyingi kama unapotumia data ya simu. Naitumia Wi-Fi kwa kazi au masomo, pia kwa kuburudani kama kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza mchezo ya mitandaoni. Wi-Fi ni bora zaidi. Ili usiendele kutumia data nyingi.